Napendelea kunyoa, kunyoa hunipa hisia ya usafi, mpangilio na mwonekano nadhifu, hasa katika mazingira ya kazi, pia ni rahisi kutunza na kunifanya nijisikie mwepesi na tayari kwa siku.